Nina hisia mchanganyiko kuhusu mvua. Kwa pande mmoja, napenda ule mkunjuko mzuri na baridi inayotuliza na hasa harufu ya udongo, unaponyesha, inanikumbusha utoto, inapendeza kuangalia kunyesha kwa amani kutoka dirishani. Kwa upande mwingine, sipendi inapukuja kwa nguvu na kusababisha mafuriko au inapokikosesha kufanya mipango yangu ya nje. Hivyo napenda mvua kwa kiasi, inakuja kwa wakati unaofaa na kwa nguvu inayostahili.

Mandhari gani nzuri ambao nimewahi kuona ni savana ya Masaimara ni moja ya mandhari maarufu na ya kuvutia zaidi barani Afrika. Ikiwa sehemu ya mbuge ya taifa ya Masaimara huku Kenya. Hapo kuna baadhi ya sifa zake kuu. Ikiwemo ya kwanza ni eneo na mandhari. Mara iko katika bonde la ufa la Afrika ya mashariki na ina nyasi zilizo inuka, miti ya akashia na vilima vidogo. Mito ya mara na tele hupita humo ikisaidia kuleta maji kwa wanyama na mimea. Alafu pande mwingine ni mara inajulikana sana kwa Great Migration, ambao wakati wa julai hadi october, mamilioni ya nyumbu, pundamilia, na swara, hukimbilia kutoka Serengeti, Tanzania, kwenda mara kutafuta malisho. Na ina wanyama wengi kama Simba, Chui, Ndovu, Faru, na Nyati, pamoja na spishi nyingi za ndege. Pande mwingine, mara na kivutio kikuu cha utalii nchini Kenya, inayo waletea watalii kutoka duniani kote kwa ajili ya safari, za wanyama pori na picha na pia kuna vibanda na kambi za utalii vinavyo toa huduma mbalimbali kutoka rahisi hadi za hali ya juu na pia eneo hilo lina hali ya hewa ya savana yenye misimu miwili mvua na kiangazi wakati wa mvuwa novemba hadi mei nyasi huwa kijani na wanyama wengi huzaliana. So, masaimara siyo tu eneo la kihistoria na kikolojia, bali pia ni alama ya utajiri wa asili wa Afrika inachangisha kwa kiasi kikubwa kwa uchumi wa Kenya kupitia utalii na pia inasaidia kuhifadhi ispishi mbalimbali za wanyama pori.

Mimi napenda sana kazi ya kusaidia jamii. So katika kazi yangu ya kusaidia jamii, imekua msingi wa maisha yangu na kitaaluma. Na kimaadili kwa miaka kadha, nimejitolea kwa undani katika kusaidia watu wa vikundi kukubaliana na changamoto mbalimbali za kijamii, kwanzia usaidizi wa kiakili na kihemko hadi uandaa wa mipango ya elimu na uwezeshaji kwa jamii. Kupitia mazungumzo makini, msikivu, wa kina na mikakati ya vitendo, nimewasaidia watu kupata ufumbuzi wa matatizo yao na kujenga uwezo wa kukabiliana na mazingira magumu. Na katika kipengelee cha pili, cha kazi yangu, nimekua mstari wa mbele katika kuanda na kuongoza warsha, mafunzo na misaada ya kibarabara. Nimefanya kazi kwa ukaribu na mashirika ya kijamii na wadau mbalimbali ili kuleta mabadiliko halisi. Kama vile kuwasaidia watu kupata ujuzi wa kifedha, kuwaelimisha juu ya afya ya akili au kusaidia katika usambazaji wa vifaa muhimu. Lengo langu kubwa, limekua si tu kutoa msaada wa muda, bali pia kuwapatia jamii zote, zilizonizunguka vyombo na maarifa ya kudumu. Mwishowe imani yangu dhabiti ni kuwa msaada mmoja, unaweza kuwa chanzo cha mwanga kwa mtu mzima, na kwa pamoja tunaweza kuunda jamii zenye nguvu. Na mpya zinazoshirikiana na zinazo stawi. Nafasi yangu kati ya jamii imenifundisha thamani ya huruma, uvumilivu na ushirikiano. Sifa ambazo ninazibeba kwa heshima na kutamani kuendelea kuzitumia katika kuleta usawa, ustawi. Na umoja katika mazingira yote yanayonizingira.

Ninapendelea kula vyakula venye usawa na vinavyosaidia afya yangu kwa ujumla. Kwa hiyo, kwa mazoea ya kila siku, ninapendelea vyakula visivyo na mafuta mengi kama vile mboga za kijani, matunda, samaki au kukaanga na kutumia mafuta kidogo. Na nyama nye pesi hii ina nisaidia kudumisha uzito na kuepusha magonjwa ya naousiana na mafuta mengi kama shinikizo ladamu na mishipa. Ataivo sikatai kabisa vyakula vyenye mafuta ya nayofaa kwa mwili. Mafuta mazuri kama yale yanayopatikana katika parachichi, kokwa, mafuta ya mizeituni au samaki kwa aina ya saga. Kama samaki wa salmoni ni muhimu kwa afya ya ubongo ni shati na utunzaji wa viungo ni navikumbatia kwa kiasi kina chostahili na siki la siku nahakikisha kuwa lisha yangu inajumuisha mchanganyiko wa virutubisho balimbali na mafuta ni sehemu ya usawa huo ni nayapenda yawe mengi zaidi lakini sio kwa kuziba moyo ni nayakula kwa uangalifu na kwa sababu ya afya si otu kwa la dha tu pekeyake.

Arufu ninawipenda zaidi ni arufu ya mvua inaponyesha kwenye udongo mkavu. Ni arufu ya kipeke, yenye uhai, yenye utamu wa udongo ulioja rutuba na wakati mwingine mchanganyiko wa ulegevu, wamimea na baridi ya hewa. Ninakumbuka arufu hii wakati nilipokuwa mdogo na tulikuwa tunasubiri mvua baada ya kiangazi kirefu. Kila mara mvua ilipanza kunyesha, nilikuwa natoka nje kustajabia ule weusi, waasili, harufu uyo inanikumbusha utoto na uhuru, pamoja na furaha ya kucheza mfuva na ndugu zangu, na pia hisia ya matumaini na ufufuo, kanakwamba kila kitu kinabadilika na kuanza upya. Ninapo hisi hivyo, nili hisi amani na utulivu wandani, inanifanya nihisi karibu na asili kama ninaingizwa kwenye pambo la jadi la dunia. Pia inanikumbusha kwamba hata bada okame na majaribu, mvua unyesha na kila kitu kinaweza kuwa kizuri tena. Harufu hiyo siyo tu harufu, ni kumbu kumbu, ni sia, na ni baraka ino nifanya ni hisi kuwa hai na pia kuwa na shukrani.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu ninayapata mawazo mapya, michanganyiko ya mitazamo, na fursa ya kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu na maoni tofauti. Maoni husaidia kunipa mtazamo mpya, juu ya mambo nilio yajua au kunipelekea kwenye mada, nisizozijua kabisa. Pia usisimua kujua wengine wanavyo hisi, kufikiri na kujibu mada mbalimbali, Hasa katika jamii zinazo zuka kimaendeleo na kisanaa. Vile vile husoma maoni kwa makini ili kujua kama kuna kitu naitaji kuboresha, kujifunza au kukirekebisha. Hata maoni yenye kukosewa yanaweza kuwa chanzo kizuri cha kujenga ikiwa yanakubaliwa kwa mtazamo wa kujifunza. Hata hivyo ninajaribu kuyachagua maoni yenye uchambuzi na mazungumzo yenye hshima na kuepuka yale yanayolenga kudhuriana tu. Kwa ujumla, kusoma maoni mtandaoni kuna nifungua ulimwengu, enenepesha fikira zangu na mara nyingi hunipa hamu ya kujihusisha na kutoka kutoa mchango wangu wenye maana pia katika jamii.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika kuna nipafursa ya kuibuka kwa umunifu, kujaribu viungo vipya na kuchanganya ladha tofauti, ili kuunda chakula kinachofuraisha na kinacho washa isia. Ni kama kufanya sana ya kulika. Kila saani ni kazi ya mikono na fikra zangu. Pia napende kupika kwa sababu inaniletea ukaribu na watu wangu, kuaanda chakula kwa familia au marafiki, kuona tabasamu zao na kusikia maelezo yao juu ya kila siku. Hukunipa furaha kubwa sana. Hata katika kujaribu mapishi mapya kushindana na wakati wa joto la jiko, kinanifanya nihisi kama mvumbuzi mdogo wa kila siku. Kupika pia kuna nisaidia kupumzika na kujikua, wakati mwingine kukata vitungu, kunusa arufu ze viungo, na kutazama chakula, kina vyojaa rangi na mwonekano, kuna niletea amani na utulivu wandani. Ninjia yangu ya kujitunza na kujipa zawadi ya lishenzuri na ya kufurahisha siyo. Kwa angu pekea kebali pia kwa kufurahisha ndugu na jamaa, marafiki naam.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kutumia utaratibu wazi na wakimfumo, kwanza ninailewa kabisa lengo la ripoti na maitaji ya wasomaji, kisha na kusanya tarifa muhimu kutoka kwenye vianzo venye uhakika, kama vili data alisi, majadiliano ya wadau na uchambuzi wa kiutalamu. Baada ya hapo, ninaipanga kwa muundo, unaweleweka kwa urahisi, utangulizi, sehemu kuu yenye maelezo na uchambuzi, na atimae itimisho lenye mapendekezo ya nautokana na uchambuzi huo. Naam katika hatua kuandika, ninazingatia usawa, usahiri na ufupi, na tumia lugha inayofa kwa watazamaji na viambatanisho kama grafu au jeduali ili kwezesha ukuelewa. Ninakikisha kuwa kila sehemu ya reporti inamwelekea wazi na inaungozwa na hoja au lengo maalum na kueka misingi wa utibitisho kwa twakimu na mifano halisi. Mwishowe nasoma na kusahisha ripoti yote kwa makini ni kiondoa makosa ya lugha kuboresha mitiririko wa mawazo na kuakikisha mwenikano wakitaluma. Kama inaitajika naomba maoni ya wenzangu kwa makuzi zaidi, hatuwa hii ya mwisho inasaidia kufanya report iwea kuwaminika, yenye mvutio na yenye ufansi katika kufikisha ujumbe na kusukuma hatuwa zinazohitajika mbeleni.

Ninapenda kula ugali jioni kwa sababu ugali ni chakula kizito kina chonitosha na kunipanguvu kwa masaa mengi haswa baada ya siku ndefu ya kazi au shuhuli nyingi. Ugali pamoja na mboga za kienyeji kama mchicha na kiasi kidogo cha nyama au samaki hunipa usawa mzuri wa virutubisho na kunifanya nihisi imara na radhi. Ugali pia ni chakula raisi na cha haraka kuandaa hasa jioni wakati mdaa ni mdogo. Kina nikumbusha pia nyakati nzuri za familia na utamaduni wetu na maranyingi huleta isia ya nyumbani na utulivu. Vile vile, ugali huwa laini na laini kula na inasaidia usingizi vizuri kwa kuwa hakina viungo vyenye kuchochea usingizi. Hata hivyo, ninajaribu kuepuka kula ugali nzito sana usiku ikiwa sina shuhuli za ziada badaye ili kuepusha mzigo wa tumbo. Mara nyingi ninapenda kiwango cha kiasi kinachostahili pamoja na mboga nyingi za kijani na uji mdogo wa maji ya moto kumalizia jambo linalonipa utulivu na utayari wa kupumzika vizuri usiku.

Rangi ninayopendezwa nayo ni rangi ya samawati. Ndiyo rangi yangu ya kupendezwa zaidi. Ninaipenda kwa sababu inaleta hisia ya utulivu, amani na uwazi. Inanikumbusha anga lenye wingu jeusi la mvua, bahari yenye kina, na usiku wa utulivu wenyemwezi. Yote yanayo nipa faraja na fikra za kutuliza. Pia samawati inatofauti nyingi sana. Kutoka samawati nyangavu kama rangi ya anga wakati wa mchana, hadi samawati ya kina kama bahari na hata kiasi kwenye mwangaza wajioni. Kila kiwango kinatoa hisia tofauti ya uhuru ya kina cha fikra au ya heshima. Ninaipenda kuitumia samawati katika mavazi, mapambo ya nyumba na hata katika maandishi kwa mtandao. Inaonekana safi ya kisasa na inaweza kuchanganyika vizuri na rangi nyingine kama nyeupe, kijivu au njano. Kwa ufupi samawati sirangitu ni hali ya moyo.

Nitazungumzia jinsi ninavyo panga kazi zangu. Ninaanza kwa kuandaa orodha ya kazi, ninazoziitaji kufanya kwa kuzipanga, kulingana na umuhimu na dharura. Kwa mfano ninagawa kazi kuu dogo ndogo na kuzieka kwenye kalenda au kwenye shajara ya digitali au kwenye daftari. Ninaweka vipindi maalumu vya muda kwa kila kazi kwa kuzingatia ukubwa wake na nguvu zinazo itajika. Ninajaribu kuanza na kazi ngumu zaidi asubuhi wakati bado ninaungalifu na nguvu. Ninatumia mbinu kama pomodoro kufanya kazi kwa mizunguko ya dakika kama 25 Kisha napumzika kiasi ili kudumisha mwelekeo Ninatumia vyombo vya kusaidia kama vile trelo neshoni au hata kiki noti kwa kufuata mpango wa kusikumbushana mwenyewe Pia huwa na ratiba ya kila siku inayojumuisha na mapumziko ya chakula na wakati wa kusoma na kuburudika ili kuepuka kuchoka. Mwisho wa siku kwa kuangalia ni nini nimekamilisha na kurekebisha, mpango wa kesho, kulingana na mabadiliko yote yanayoitajika usawa kati ya kazi na mapumziko ni muhimu kwangu ili kudumisha uzalisaji wa na afya ya kiakili.

Ninashuhulikia muda kazini kwa kutumia mikakatifu ifuatayo kwanza kabisa kueka malengo na kuzipanga kazi kulingana na umuhimu. Kwa hiyo ninaanza kwa kutambua malengo ya kila siku, kila wiki, kisha kuzipanga kazi kwenye orotha kulingana na vipaumbele, kutumia mbinu kama kueka kwenye shajara. Ninafanya kazi muhimu zaidi na zenye dharura kwanza. Ya pili huwa nagawa mda maalumu kwa kila kazi na kuzuia vilina. Ninatumia kugawa ratiba ya siku katika vini maalumu kwa kila aina ya kazi na mbinu ya kufanya kazi kwa mizunguko ya kama dakika ishirini na tano kisha mapumziko mafupi ili kudumisha mwelekeo na kuzuia kuchoka. Ya tatu naeza kusema hua napunguza usumbufu na kusimamia teknolojia. Ninaweza nawekeza nyakati, maalum za kutazama barua pepe na ujumbe, sio kila dakika hamwe. Ninazi Ninazimua arifa zizizo hitajika na kutumia vyombo kama focus mode kwenye simu au kompyuta. Ya nne naeza sema huwa natathmini na kuboresha kila siku mwisho wa siku ninaangalia ni nini nimekamilisha ninacho jifunza na namna ya kuboresha usimamizi wa mda wa kesho Hii ina nisaidia kuboresha ratiba na kuepuka kurudia makosa kila masaa.Ya mwisho naezasema ya kwamba huwa natunza afya na usawa wa maisha Ninafikiri mapumziko ya kutosha, kula vizuri na kuhakikisha usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi, muda kupumzika unaongeza ufanisi wa wakati wa kufanya kazi. Kwa ufupi najihuhushi nashuhulika muda wa kwa mpango, utaratibu na ufatiliaji ili kufanikiwa kazini, huku ni kudumisha afya na usawa katika maisha yote.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni pamoja na yale ya nayohusu usimamizi wa mda, mawasiliano bora na ujuzi wakiteknolojia. Mafunzo ya usimamizi wa mda na utatuzi wa matatizo yali nisaidia kujipanga, kutambua vipa umbele na kugawa kazi kwa ufanisi na pia niliweza kuongeza tija na kupunguza msongo wa mawazo kazini. Naam mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano timani yali nifundisha namna ya kuwasilisha mawazo kwa ufasaha, kusikiliza kwa makini na kufanya kazi katika timu zenye utofauti. Hii ili nisaidia kupata ujasiri katika kutoa mchango na kushulikia mgogoro kwa ubunifu. Naam mafunzo ya teknolojia na ujuzi wa maandalizi ya takwimu, kujifunza matumizi ya programu kama vile Excel na kadhalika, kulinipa uwezo wa kukubaliana na mwukukabiliana na kazi kwa uraisajiwa na usahihi. Ujuzi huu umekuwa muhimu katika kutoa majibu ya haraka na yenye kina. Kwa ujumla mafunzo ya linifundisha kuwa mnyenyekevu, mwenye kubadilika na mwenye kujifunza endelevu, ndivyo ya livyobaki kuwa msingi wa mafanikio yangu ya kazi hadi leo.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu zenye utofauti wa mawazo na utamaduni. Hapa nilijifunza usikivu, uvumilivu na umuhimu wa kuelewa mtazamo wa wengine kabla kutoa uamuzi. Pia niligundua kuwa mgogoro sio lazima uwe hasi, ukishughulikia kwa hekima unaweza kuleta ubunifu na ukaribu zaidi kati ya wafanyi kazi. Na kukutana na mashaka na kushindwa katika miradi kulinifundisha kujivunia makosa kama fursa ya kujifunza, si aibu wala. Kuanzia kupuuza mpango wa dharura, kukosa mawasiliano wazi na kukosa malengo mahususi. Kila kitendo kiliniongoza kuboresha mikakati yangu na ya kufanya kazi. Kwanzia upangaji hadi utekelezaji. Mwishoe kuhimili mzigo wa kazi na kujali usawa wa maisha kulinfundisha kuwa tija halisi haikomi kwenye masaa mengi ya kufanya kazi, bali katika usimamizi mzuri wa nguvu na wakati. Sasa najua thamani ya mapumziko kusema la kwa mzigo usio stahili na kujipa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya mafundisho yanayosaidia kukua kitaaluma na kibinafsi siku hadi siku.

Ninafanya kazi kama mtaalamu wa mawasiliano ya biashara na msaada wakiteknolojia. Pia, ninaendelea na masomo ya uandishi wakimtandao na mabadiliko ya kijamii. Kwa sasa, ninaelekeza kwenye kuwa na ujuzi katika kusaidia watu kutumia teknolojia kwa ufanisi katika maisha na kazi zao. Jinsi nilivyo chagua njia hii, niliamua kuchukua njia hii baada ya kuona jinsi teknolojia na mawasiliano zinavyoweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii yetu. Pia nilipenda kujifunza mbinu za kisiasa za kusaidia watu, hasa wale wanaoishi maeneo yenye changamoto za kifikra na kiuchumi. Uchaguzi huu ulitokana na uzoefu wangu wakuwa msaidizi katika mazingira kielimu na kijamii, ambapo niliona umuhimu wakuwa na ujuzi wakiu fundi. Na ninachokipenda zaidi ni kuona mabadiliko halisi yanayotokea kwa watu ninawawezesha. Kwa mfano, hunisaidia mtu kujua jinsi ya kutumia programu raisi kwa biashara yake au kumsaidia kijana, kujipatia ujuzi wa kijamii na kiteknolojia. Pia napenda kujifunza mambo mapya kila siku, teknolojia inabadilika haraka na hii inadumisha fikra zangu zikiwa wazi na tayari kukuwa. Changamoto ni kumana nazo ni kupata usawa, kati ya kazi, masomo na maisha ya kibinafsi, wakati mwingine ni ngumu. Kukubaliana na upungufu wa raslimali katika mazingira fulani kama vifaa, hela, mitandao au misaada ya kita aluma. Na pia kuakikisha mbinu zangu zinabaki mbadala na zinazolenga maitaji ya watu wakati teknolojia inavyozidi kukua. Kile ningependa kubadilisha, ningependa kuongeza uwezo wa kufikia zaidi watu wenye maitaji hasa katika maeneo ya vijijini na mitaa duni. Kupitia mipango ya ufundishaji ya kujitegemea na kiuraisi. Pia ningependa kujenga ushirikiano zaidi na taasisi na wadao wanao shugulikia na elimu na teknolojia. Ili kuongeza ufanisi na upevu wahuduma zangu. Hatimaye ningependa kupunguza mzigo kiu tendaji kama vile kwa kuwa na timu ndogo au usaidizi wa kimaendeleo ili kutoa msaada wa kina kwa wale wenye maitaji.

Ninahitaji kuimarisha ujuzi wa kibiashara na ubunifu kwa sababu ni kiini cha kuunda kudumisha na kuendeleza shughuli zinazoweza kustawi katika soko lenye changamoto na fursa. Kwa kweli, ujuzu huu hahusu uwezo wa kutengeneza bidhaa au huduma tu, bali pia kwa kutambua fursa kutatua matatizo kwa njia mpya na kuleta thamani kwa wateja na jamii. Kwanza, ujuzi wa kibiashara, unahusisha uewelevu wa kimsingi ya kiuchumi, usimamizi wa fedha utafiti wa soko na mikakati ya uuzaji. Hii inamaanisha, kujua jinsi ya kuunda mpango wa biashara, kusimamia gharama, kutambua mahitaji halisi ya watu, na pia kujenga mtandao wa wadau muhimu. Kwa mfano, biashara ndogo inaweza kubadilika kulingana na mahitaji ya wateja na mienendo ya soko kwa kutumia data na maoni ya moja kwa moja, ina uwezo mkubwa wa kukua. Pili ubunifu ni uwezo wa kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kwa kuunda suluhisho ambalo halijawahi kuwepo. Sio tu kwa kubuni bidhaa mpya, bali pia katika kuboresha michakato kuibuka na kampeni za uuzaji zinazovutia au watakaobadilisha muundo wa kibiashara wenyewe Kwa mfano, kutumia teknolojia kama programu rahisi au mitandao ya kijami kuuza huduma kwa ajili ya kipekee, inaweza kuvutia wateja wengi zaidi. Kwa hiyo changamoto kubwa katika kuimarisha ujuzi huu ni kukosa raslimali Uzoefu wa pamoja na wakati mwingine, hofu ya kushindwa. Hata hivyo, ubunifu na ujasiri wa kuanzisha na kujaribu ni sehemu muhimu ya kujifunza na kukua. Kuwa na ujuzi wa kibiashara na ubunifu, kunamaanisha kuwa na uwezo kufikiri kwa mtazamo wa kibiashara. Hali kadhaa mbele kuunda thamani kwa njia mpya na kukubaliana na mabadiliko kuwa hodari. Ni ujuzi unaohitaji kukuzwa kila siku kupitia kujifunza, kujaribu na kujenga mazingira ya kushirikiana na wengine wenye mawazo yanayoelewana.

Aliyenifundisha jambo la muhimu kabisa ni mama yangu utubutu na kutoogopa kukosea. So tangu utoto ali nisistiza kwamba makosa si aibu, bali fursa ya kujifunza, ali nifundisha kuwa maisha ni mchakato kujaribu, kukosea na kujaribu tena. Na kama mtu haitaji kuwa kamili ilikuwanza kitu kipya. Alikuwa akiniambia usiimarisha ukasifu wako, imarisha ujasiri wako. Kwa hiyo mufundisho haya yamenisaidia siku zote katika masomo, kazi na hata katika mausiano. Siogopi kujaribu lughampia, kuchukua na fasi ya uongozi au kuanza mradi unao ogopewa. Ninajua kuwa hata kama nikikosea, sina hasira, ninajifunza. Mama ali nifunza pia umuhimu wa huruma na kusaidia wengine bila kutatajia malipo. Ujasiri wake, uvumilivu na moyo wake wakutoa ndio msingi wa maadili yangu mpaka wa leo. Kila ni naposhindwa kujiamini na kumbu ka ma neno yake na kuendelea mbele na kuzidi pia kuwa na matumaini. Naezasema kuwa mama yangu alikuwa mwalimu wa kwanza na wadhamani saidi. Alieka misingi ya tabia yangu, ujasiri na mtazamo wangu chanya kuhusu maisha na kujifunza.

Naam, ninaifadhi pesa kwa kufuata misimamo wa taratibu na mipango. Kwanza kabisa, ninagawa mapato yangu kwa asilimia maalum, sehemu ya kazi, sehemu ya akiba na sehemu ya matumizi ya lazima kama malipo, chakula na usafiri. Najaribu sana kuweka angalau asilimia ishirini ya mapato kwenye akiba ya dharura na akiba ya malengo ya muda mrefu. Pili ninatumia mbinu ya kueka akiba kabla ya kutumia Kwaiyo kila ninapopata mapato naweka sehemu ya akiba moja Kwa moja kwenye akaunti ya benki au chombo cha kuekeza na kabla sijaanza kutumia kwa matumizi mengine Pia natumia orodha ya matumizi kuzuia matumizi ya ziada na kufanya uamuzi wa kifedha kwa uangalifu zaidi na mwishowe naeza sema kwamba ninajenga maitaji ya dharura na kuepuka madeni yasio na lazima. Ninajifunza kuhusu njia mbadala za kuekeza kama vile vyama, vya ushirika, hisa au miradi ndogo. Na ili pesa zisilale tupu. Na pia lakini hufanya uchunguzi kwa tahadhari na kila mwezi natathmini msimamo wangu wa kifedha na kurekebisha mpango nikihitajika.

Naam, wakati wa mapumziko ya mchana, niniapumzika na kujipata nishati kwa ajili ya semu ya pili ya siku. Kwa kawaida, ninakula chakula cha mchana kinachukua na lishe bora na wa rahisi, kama vile saladi, matunda, na kitu cha nguvu kama viazi au samaki. Najiepusha na kula mlo mzito sana ambao ungefanya nihisi nimejaa na kutokuwa na bidii. Naam baada ya kula, huzunguka nje kwa dakika chache, kuongeza hewa safi na muangaza wa jua, au kufanya kunyoosha mwili na kupumua kwa kina ili kupunguza mkazo. Mara nyingi pia hutumia sehemu ya mda kama huo kusoma kitu kifupi, kisicho husiana na kazi kama habari, hadithi fupi, au hata kutazama video yenye kufurahisha ili kufurahisha akili. Pia hua ninatumia dakika za mwisho za mapumziko kufanya mpango wa mambo yanayokuja kwenye saa zilizobaki za kazi. Hii inanifanya nirudi kazini kwa lengo wazi na nishati iliyojazwa upya bila kuhisi msongamano au kukosa mwelekeo wowote.

Napenda kula mboga mbali mbali, lakini ninazozipenda zaidi ni nyanya, karoti na mchicha. Nyanya napenda kwa ladha yake tamu na kali inayofanya mchuzi ufae, saladi na hata kama kitoweo, karoti inanivutia kwa maji maji wake, na rangi ya machungwa, inayotia furaha sahani, na hupenda kuikula mbichi iliyochemshwa au na kukaangwa. Pia majani ya sukumawiki na mboga za majani kama mchicha na mboga ziko kwenye orodha yangu napenda jinsi zinavyopikwa haraka na kutoa virutubishi muhimu madini na vitamini. Sukumawiki hasa inanikumbusha chakula cha nyumbani na ladha ya kienyeji inayopendeza sana ikipikwa pamoja na nazi au kitoweo cha nyama. Mboga ninazozipenda pia huwa na uwezo wa kubadilika katika mapishi. Kwa mfano, ninapenda kutengeneza saladi mchangayiko, wa nyanya, matango, na vitunguu, au kukaanga karoti, na vitunguu, na tangawizi. Kwa ujumla, napenda mboga zenye ladha kali, rahisi kupika, na zinazoweza kutumika katika vyakula, vya aina mbalimbali.

Ndiyo, napenda maua kwa dhati. Ninayapenda kwa uzuri wao wa asili na uili. Kila aina ya maua ina umbo rangi na harufu, yake maalumu, na hata maeneo yake ya kipekee. Napenda jinsi maua yanavyoweza, kubadilisha mazingira, na kutia furaha, ukishika kwenye bustani, chumbani, au hata ukiibeba kama zawadi. Na pia maua yanakumbusha maisha na mabadiliko. Yanachipua, yanaanua na mara nyingi hurudi tena. Kuchunguza maua kwenye bustani au kupokea shada la maua, kunanifanya nihisi karibu na asili na kunipa utulivu na furaha ya ndani. Na napenda hasa maua ya waridi, miale ya jua na maua ya mdalasini kwa rangi zao, nyangavu na harufu nzuri. Mwishoye naeza sema kuwa napenda maana na tamaduni zinazoasilishwa na maua kwa mfano kumpa mtu maua ni ishara ya upendo, heshima, huruma au hata pole. Maua yanatumika katika sherehe, matanga na matukio muhimu maishani na haya yote yanafanya maua kuwa si tu mmea bali lugha ya kimya inaeleza hisia na kumbukumbu.

Naam mchezo ninaopenda ni kuwa napenda kucheza kandanda kwa shauku. Ni mchezo unaonipa furaha, mazoezi mazuri na fursa ya kuwa na jamii. Na pia ni napenda hisia ya kuwa na mpira miguuni, kukimbia uwanjani na kushiriki urafiki na timu yangu, kujisikia kuwa sehemu ya kikundi kinacholenga lengo moja. Na pia kandanda inanifundisha ushirikiano, uvumilivu na ushindani wenye heshima. Kupitia michezo, nimejifunza kuwapa wenzangu na fasi kusukumwa na changamoto na kushinda au kupoteza kwa utu. Ni mchezo unachanganya ujuzi na wakimwili na wakiakili. Kwani inahitaji kufanya maamuzi ya haraka na kubashiri hatuwa za mpinzani na kuwa na mtazamo wa kim kati. Kucheza kandanda ni njia nzuri ya kujiondoa na mawazo na kujishughulisha kimwili. Hua nasahau shida za kila siku nikijikita katika kilindi cha mchezo na baada ya kucheza na hisi mwili umetulia na roho imefurahi. Hata kama siyo mchezo bora, napenda jinsi kandanda inavyoniletea mazingira ya burudani na ukaribu na wenzangu.

Nikizungumzia kampuni ya teknolojia ninayoiamini. Ninapenda kuzungumzia kuhusu Microsoft. Kama moja wapo ya kampuni za teknolojia ninazoziheshimu na kuwa na imani ndani yake. Naam kwanza kabisa Microsoft inaonesha hudumu na ubunifu katika kutoa suluhisho za kiteknolojia. Zinazokithi, mahitaji mbalimbali, kuanzia mifumo ya uendeshaji kama Windows, hard designer za ushirikiano, kama Microsoft, Microsoft Teams, na hata wingu wa huduma za AI kupitia azuri. Uzuri wake wa kukubaliana na mabadili kwa teknolojia na kuwendelea kuboresha bidhaa zake kwa mdamrefu, unaonyesho uthabiti na uongozi thabiti pia. Pia naezasema kuwa Microsoft ina damira ya kujenga uwezeshaji na ufanisi katika sekta mbalimbali. Hasa katika elimu, biashara na utumishi wa uma kupitia programu kama vile Office 365 na imeweza kuunganisha watu na kurahisisha kazi katika mazingira mbalimbali na ya ofisi. Pia kampuni hiyo inajitahidi ya kusaidia jamii kupitia misaada ya kielimu na mafunzo ya digitali, ikionyesha ushirikiano wake na maendeo yake ya kijamii. Microsoft ina misingi na maadili ya kiteknolojia inayozingatia usalama wa kimitandao, faraha ya data na uendelevu wa kimazingira, inaongozwa kwa mipango ya kupunguza uchafuzi wa mazingira na kutumia nishati safi. Hata hivyo, kama kampuni yote kubwa inakabiliwa na changamoto kuhusu shindani na udhabitu wa soko, lakini uwezo wake wa kujikomboa na kukua, unaifanya iwe ya kuaminika zaidi na kwa wengi.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano ya mchezo wa kandanda na huo ulikuwa uzoefu wa kufundisha na kuvutia sana. Na tulishiriki kama timu ya wanafunzi katika mashindano ya wilaya na tulifanya mazoezi makali kwa mda wa miezi miwili kabla ya mashindano kuanza. Na kila siku, baada ya masomo, tulikutana uwanjani kufanya mazoezi ya kuthibiti mpira, kupiga pasi, na kufunga magoli, na kuimarisha ushirikiano wa timu. Kocha alitufundisha mbinu za mkakati na muhimu wa kuwa na nidhamu, ndani na nje ya uwanja. Mchakato wa mashindano ulikuwa na heshima kali na furaa kubwa. Tulipambana na timu nyingine katika mechi zilizochota watazamaji wengi. Na kilo shindi au ushindani ulitujenga kiroho kikosi. Nilijisikia kuwa sehemu ya muhimu we timu na pia nilipata fursa ya kucheza katika nafasi mbalimbali. Japo lilokuwa ujuzi wangu wa kuona mchezo kwa mtazamo mpana. Hata kama atukushinda, taji la mwisho uzoefu uo ulinifundisha umuhimu wa ushirikiano, uvumilivu na kujitoa kwa lengo. Pia ulinipa ujasiri na uwezo wa kushughulikia shinikizo katika mazingira yenye changamoto. Ni kumbukumbu ninayoipeleka kwa fahari na hamu ya kuendelea kwa sehemu ya shuhuli za ushirikiano na michezo katika maisha yangu.

Na'am, ninapiga picha mara nyingi kwa sababu napenda kukusanya kumbukumbu na kuona ulimwengu kwa jicho la ubunifu. Kwa kawaida, napiga picha angalau kila siku au kila siku mbili. Hasa ninapokutana na mandhari ya kuvutia mno na tukio maalum au hata vitu vya kawaida vinavyonivutia kwa rangi, mtindo au maana yake. Wakati mwingine ni picha za pekee, wakati mwingine ni mfululizo wa picha kwenye tukio moja na hua natumia simu mahiri kwa picha nyingi za haraka za kila siku lakini pia ninapenda kutumia kamera ya kitaalamu ninapokwenda matembezini, katika sherehe au kwenye maeneo ya asili yenye mazingira bora. Pia napenda kuchukua picha za watu, maua, milima na hata maisha ya mjini kwa ajili ya kumbukumbu na kutafuta uzuri katika mambo ya kawaida. Kupiga picha kunanifurahisha kwa sababu kunanikumbusha wakati, kunanifundisha kutazama kwa makini na kunipa fursa ya kushirikiza uzoefu wangu na wengine. Si kila picha inakuwa bora lakini kila picha ina haditi yake.

Naam, napenda mahali pa kimya kuliko pa kelele. Kimya kinanipa fursa ya kutafakari, kupumzika na kuzamia katika mawazi yangu bila usumbufu. Ninapohitaji kusoma, kuandika au hata kujipanga mazingira kimya husaidia kuzingatia na kuongeza ufanisi wangu. Pia ninapokuwa peke yangu katika mazingire utulivu nahisi amani ya ndani na uelewa mzuri wa ninayotaka kufanya. Pia mahali pa kimya pananikaribisha na asili. Ninapenda kuenda kwenye bustani, uwanja wa wanyama, au hata kukaa pembeni mwa ziwa, sauti za asili kama upepo, ndege au maji yanatosha kunituliza na kunifurahisha. Na mara nyingi huwa sitaki muziki mkali, sauti za magari au mazungumzo mengi yaypnaweza kuvuruga mawazo na hisia zangu. Hata hivyo, si maana namuacha kabisa mazingira ya kelele. Wakati mwingine kelele ya rafiki, kama katika sherehe, mikutano ya kirafiki au tamasha, inaweza kuleta furaha kwa mwingiliano mzuri. Lakini kwa uzoefu wangu, wa kila siku na upendeleo wa kibinafsi, mahali pa kimya, ndipo chanzo changu, cha nguvu na utulivu.

Naam huwa ninaenda maktabani kwa kawaida mara moja au mbili kwa mwezi. Mara nyingi inapokua na itaji kufanya utafiti wakina, kujikita katika kusoma bila usumbufu, au kuchukua vitabu ambavyo havipatikani mtandaoni. Maktaba kuna nipa mazingira ya utulivu na raslimali za uhakika, na pia ninapenda hisia ya kuzungukwa na vitabu na watafiti mbalimbali wengine. Pia ninatumia huduma za maktaba za kukodisha vitabu vya kusoma, kusoma magezeti ya hapo hapo na mara kuhuduria semina au warsha zinazofanyika humo. Kuna muda maktaba ilikuwa sehemu yangu ya kusomea wakati wa masomo na hata sasa inabaki kama eneo la kujifunza na kupanua maarifa. Hata hivyo, kwa sababu ya urahisi wa raslimali za mtandaoni na maandiko ya digitali, mara nyingi ninaweza kupata ninachoitaji kwanjia interneti, lakini bado nahisi thamani ya kufika maktabani, kugusa kurasa, kukaa katika ukumbi, kwa kimia na kupata kitabu kinacho kisichotarajiwa ni uzoefu ambao haupo kwenye screening.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa shauku. Historia inanifungulia mlango wa kuelewa asili ya mambo yanayotokea leo. Si tu siasa ya vita, bali pia tamaduni, mageuzi ya jamii, na hata pia mabadiliko katika fikra za kibinadamu. Kujua jinsi ulimwengu ilivokuwa kunanipa mtazamo mpana na kunitia hamu ya kuona mchanganyiko kwa sababu na matokeo katika matukio ya sasa. Pia napenda kutembelea kwa macho katika nyakati zilizopita kupitia vitabu, nakala, nyaraka na hata makaburi ya kistoria. Kujifunza kuhusu watu waliotutangulia, jinsi walivo kabiliana na changamoto na mafanikio yao kunanifanya nihisi kuunganishwa na safari ndefu ya ubinadamu Hasa napenda kusoma juu ya kihistoria ya Afrika, ukoloni na ukombozi Kwa sababu inanikumbusha nguvu uhodari na ubinifu wa watu wa barahili Pia historia inifundishi tu kile kilichotokea Bali pia hunifundisha namna ya kufikiri kwa kina zaidi inavutia kuona jinsi vyanzo mbalimbali Naona tofauti na tafsiri Zinazochanganyika kuunda hadithi moja Hata hivyo sipendi historia wakati inapowasilishwa kwa uchache au kwa upendeleo. Napenda ukweli mzima hata kama ni ngumu.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kujikusanya na familia na marafiki na wakati mwingine tukifanya karamu ndogo, nyumbani au tukitoka nje kwa sherehe. Siku hiyo huanza kwa kukaa na wapendwa wakati wa jioni, tukikula chakula bora, tukicheza muziki na pia tukigawa kumbukumbu za mwaka uliopita na matarajio ya mwaka ujao. Huwa na hisia ya umoja na shukrani na tunapendezwa na kuimba na kucheka hadi dakika za mwisho kabla ya saa kupiga usiku wa manane. Mara nyingi inafanya matengenezo ya ndani na mipango ya kibinafsi siku ya mwaka mpya. Ninaandaa orodha ya malengo na matumaini yanayohusu kazi, masomo, afya na uhusiano na kujiazimia kuyatekeleza. Huwa napenda kusoma na au na kuandika barua ndogo kwa nafsi yangu nikijitolea kwa mabidiliko mapya na kujifunza kutoka makosa ya nyuma. Wakati mwengine ninamua kuenda ibinadani au mahali pa utulivu kwa kumshukuru mungu kwa maisha na kumuomba mwongozo na neema katika mwaka mpya. Hii inanipa amani ya ndani na nguvu ya kwanza safari mpya kwa moyo wa matumaini. Hata kama sijaenda ibada, huwa nawasha mishuma au nakaa kimya na kufikiria kwa kina wakati wa kuzinduka kwa mwaka mpya. Na mwishowe kabisa naweza sema kuwa huwa ninaepuka kusherehekea kwa kelele kali au hatari. Badala yake ninachagua furaha, salama na ya kiutu. Baada ya sherehe huwa napenda kuanza mwaka mpya kwa kufanya jambo njema mara moja. Kama kumpa mtu zawadi, kumtembelea jamaa au kuanza kitabu kipya ili kuanzisha mwelekeo mzuri tangu mwanzo.

Naam, kinywaji ninachopenda zaidi kunywa asubuhi ni maji ya moto na limau. Kinyaji hiki rahisi, lakini chenye nguvu, kinaanzisha siku yangu kwa njia safi na ya kufaridi. Maji ya moto huwa huchochea utumbo na husaidia kusafisha mwili kutoka ndani. Wakati limau linavirutobisho kama vile vitamini cha na harufu kali inayoamsha fahamu na kunipa hamasa ya kwanza shughuli zangu kwa uangalifu. Pia kunywa maji ya moto na limau kunanipa hisia ya kujitunza na kujali ya afya yangu sana. Si kinywaji tu, bali ni desturi ya kitamaduni ya kwanza siku kwa usafi na utayari. Hata kwa laadha yake nyepesi na utamuchungu inanikumbusha umuhimu wa kuwa na maji mwilini na lishebora bila kujilazimisha kunywa vinyuaji vyenye sukari nyingi au viungo vya ziada. Kinywaji hiki ya hakina gharama kubwa wala uchangamano wa kutayarisha na ndiyo maana kinaendana na maisha yangu ya haraka ya asubui Nikinywa kinywaji hichi pekee yangu au wakati mwingine ni kitazama mwangaza wa jua kupenya dirishani najisikia imara tayari kukabili mambo yote yanao yanao ningoja siku hiyo Kwanzia kazi, masomo na hata changamoto zote kwa mtazamo chanya.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa kadiri inavyofaa na kuwa na usawa. Kwa mfano, ninavyopenda keki, chokoleti na vitafunio vya matunda kama vile mkate wa mayai na maandazi. Na latha yake kitamu inanipa furaha ya papo hapo na kunisisimua hisia hasaa wakati wa sherehe buridani au baada ya kumaliza kazi ngumu. Hata hivyo, mimi hufwata utamu kupitia kiasi kwa sababu nahitaji kudumisha afya na uzani sahihi. Kwa hiyo, ninajaribu kula vitu venye utamu wa asili kama matunda au vitafunio venye sukari ya asili. Wakati mwingine, hunywa chai ya tangawizi na kunywa maji ya matunda bila kuongeza sukari nyingi. Napenda chakula kitamu kama sehemu ya desturi ya jamii, kama kumpokea mgeni kwa chai na sukari, kushiriki keki ya siku ya kuzaliwa au kufurahia baada ya mlo mzito, pamoja na familia na tamu siyo tu jambo la latha. Bali pia ni njia ya kuonyesha upendo kumbukumbu na ushirikiano wenye furaha.